Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto lakini si moto sana kupita kiasi. Maji ya moto hunisaidia kupumzika baada ya l siku ndefu, kupunguza uchovu mwilini, kujisikia nikiwa utulivu na mwenye amani, lakini nikiwa naoga kwa maji ya moto sana, sana, inaweza kuchosha ngozi au kunifanya nijisikie vibaya. Kwa hiyo, napendelea yawe ya uvuguvugu au moto kwa ustani.

Mimi nakunywa maji lita mbili ama lita mbili nukta tano kila siku. Asubuhi nikiamka nakunywa glasi moja ama mbili, mchana glasi tatu ama nne, jioni hadi usiku glasi tatu ama nne. Nikifanya kazi nyingi au hali ya hewa ikiwa ya joto naongeza zaidi. Kunywa maji hunisaidia kubaki na nguvu, kuepuka maumivu ya kichwa na kujisikiliza vizuri kila siku.

Ndiyo, ninapenda sanaa ya aina kadha, lakini ninayoipenda zaidi ni sanaa ya kuchora. Hasa ile inaonyesha mandhari ya asili kama bahari, milima au michweo ya jua. Uchoraji wa rangi laini, unaoleta utulivu na hisia za zamani. Sanaa ya kueleza hisia, inayomruhusu mtu kutafsiri kwa mtazamo wake mwenyewe. Pia napenda sanaa ya muziki, hasa nyimbo zenye ujumbe mzito, sanaa ya uandishi kama mashairi na hadithi fupi. Sanaa ya mikono, kama vingau na mapambo ya jadi.

Ninapo anza kazi, kitu cha kwanza nafanya ni kupanga mawazo na majukumu ya siku. Na angalia ni kazi gani ni haraka zaidi, ni ili itahitajika umukimu mkubwa na ninaweka malengo madogo ya kila siku. Baada ya hapo, naanza na kazi muhimu zaidi ni kiwa bado ni nanguvu na umakini nzuri. Hiu hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka msongomano wa kazi baadae.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Hasa gitaa la kawaida. Nilianza kwa kujifunza chodi na na msingi kama ka ka di na am. Kisha nikajifunza kupiga kwa mipigo rahisi wa nyimbo za pole pole. Sikuwa matalamu sana, lakini niliweza kupiga nyimbo rahisi za mapenzi na za kukatia akili. Kupiga gitaa hunisedia kupumzika na kueleza hisia kupitia mziki.

Napenda upepo wakawaida kuliko ya kutumia mashini. Wipo hunipa hewa safi, hunifanya nijisike huru na mtulivu. Hasa jioni ama asubui, pia kwa kikisha ngozi wala, hunifanyi nikisi baridi sana. Lakini, hewa ya mashini inaitumika tu wakati wajoto kali sana, au nakiitaji kulala au kufanya kazi, inahoitaji umakini bila usumbufu wajoto.

Aliye nifundisha jambo muhimu sana ni mwalimu wangu wa shule ya sekondari, ambaye aliniambiya usikate tamaha hata pale unapo kutana na changamoto. Kila kitu ni jaribu kidogo kidogo na unapata matokeo. Hii imekuwa msingi wangu wa maishani na jifundisha humilivu bidii na kusonga mbele bila kuogopa kushindwa.

Mchana mara nyingi na kula chakula cha mlo kamili kilicho na protini, wanga na mboga. Kwa mfano, samaki au kuku kama protini, wali ugali au chapati kama wanga, mboga za majani kama sukari na vitamini, matunda kidogo kama dizati au kitoeo cha afya. Hii hunipa nguvu na kuendelea na kazi na kuepuka uchovi wa mchana.

Ninahifadhi data yangu mahali tofauti tofauti kwa usalama kulingana na aina ya data. Kwenye simu au kompyuta, kwa mafaili ya nayotumia mara kwa mara. Kwa google storage kama google drive au one drive kwa kuhifadhi nyaraka muhimu na backup flash disk ama internal hard drive kama nakala ya zai zaida hasa kwa data muhimu. Kwa email yangu kwa kuifadhi au kujitumia mafaili madogo madogo. Nafanya hivi ili kuhakikisha data yangu haipotei kirahisi hata kifaa kikiharibika.

Ndiyo, navaa saa mara nyingi. Saa sio tu kwa ajili ya kuangalia muda, mbali pia ni sehemu ya mtindo wa kila siku. Napendelea saa ambazo ni za kawaida, nzuri na zinazofaa na kila mavazi. Kwa mfano, saa ya rangi nyeusi au kahawa, yaani, yenye design safi. Wakati mwngine pia huwa ya smartwatch ambao husaidia kufuatilia afya, hatua na kufanya kazi za simu bila kuibua simu kila mara.

Nawasiliana na wafanyikazi zangu kwa njia kathaa kulingana na mazingira ya kazi au umuhimu wa taarifa. Mwanzo wa siku kwa kawaida tunaanza kwa maelezo mafupi ya siku ama kwa mkutano mfupi au chati ya kikazi, barua pepe kwa taarifa rasmi, ripoti ama wasiliano yanayohitajika kumbukumbu. Kwa wasabu, kwa maswali, haraka au kishirikiana kwenye kazi za kila siku kwa simu ama video wakati kuna tatizo kubwa au mazugumzo ya kina napendelea kufanya simu au video.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya kuzaliwa. Napenda shere za kuzaliwa kwa sababu hufanya mtu ahisi kudhaminiwa na wapendwa wake. Kuna furaha muziki na chakula kizuri, ni fursa ya kukutana familia na marafiki, napenda pia mara kusherekea mafanikio madogo maishani sio tu siku za kuzaliwa. Pia napenda shere zenye hali ya furaha na starehe si shere tu rasmi sana ili kila mtu ajisikie uhuru.

Kila siku, natumia zana katha za digiti, ambazo kufanya kazi zangu kwa rahisi na haraka. Hizi ni baadhi za zanaa ninazotumia, simu ya mkononi, kompyuta, google drivi, kalenda, brauzi, zana za mawasiliano za kikazi, apu za afya au za kutengeneza nguvu. Kazi hizi usaidia kubaki na mpangilio, nzuri, kwasiliana kwa urahisi na kufanya kazi kwa ufanisi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema zaidi kuliko usiku, napenda kuamka asubuhi kwa sababu, akili huwa tulivu na ina umakini mazuri, ninaweza kupanga siku yangu vizuri, naanza kazi nikiwa na nguvu, usiku nautumia zaidi kwa kupumzika, kusoma kidogo au kutafakari siku iliopitaje.